Ndiyo, mimi hutumia vitu vingi sana kwa kutumia simu yangu ya mkononi. Siku hizi teknoloji imeimarisha maisha kiasi kwamba sihitaji kuenda dukani kila wakati. Mimi hutumia programu mbalimbali kununua vitu kama nguo, vyakula na hata vifaa vya nyumbani. Sababu kwamba kubwa inayofanya nipende kutumia simu ni urahisi wa kulipia kupitia uduma za pesa kwa ntandao ambao ni haraka na ni salama. Hata hivyo wakati mwingine changamoto huwa ni kuchelewa kwa mzigo au picha ya kitu mtandaoni kukua tofauti na kile unachopokea lakini kwa ujumla kunao vitu kwa simu kunaniokoa muda mwingi na nafuu ya usafiri.

Kwa kweli, mimi siendi maktabani mara kwa mara kama zamani siku hizi mimi hutumia mtandao zaidi kupata vitabu na taarifa zinazoitaji kwa ajili ya masomo yangu au kazi hata hivyo, mara moja kwa mwezi mimi hupenda kuenda kwenye maktaba ya jiji ili kufurahia utulivu uliopo ukule. Maktaba ni mahali pazuri pa kusoma bila usumbufu wa kelele mimi hupenda kwenda kule wikendi hasa jumamosi asubui na kukaa kwa saa chache ni kisoma magazeti au vitabu venye historia. Ingawa teknoloji imebadilisha kila kitu bado nahisi maktaba ni sehemu muhimu kwa, kwa watu.

Hili ni swali zuri sana, binafsi mimi ni mpenzi wa wanyama wote, lakini nikitakiwa kuchagua nadhani napenda mbwa zaidi kuliko paka. Sababu kubwa ni kwamba, mbwa ni rafiki wa kweli na ni wanyama wenye upendo mwingi. Mbwa anafurahia kucheza na binadamu na pia anaweza kutoa ulinzi nyumbani. Napenda jinsi mbwa anavyokulaki kwa furaha kila anaporudi nyumbani baada ya kazi. Kwa upande mwingine, paka pia ni wazuri kwa sababu ni watulivu na hawahitaji uangalizi mwingi kama mbwa. Paka ni safi na wanapenda kujitegemea. Hata hivyo urafiki ni uchangamfu, kwa mbwa ndio unavutia zaidi. Wewe je, unapenda mnyama upi katika hawa wawili.

Kwa kweli mimi hukagua barua pepe zangu mara nyingi sana kwa siku, kawaida ninaanza asubuhi na mapema punde ninapoamka ili kuona kama kuna ujumbe wowote muhimu uliotumwa usiku. Katika kipindi chote cha mchana, mimi huangalia simu yangu takribani kila saa moja. Sababu ni kwamba barua pepe ndiyo ni njia kuu nayotumia kuwasiliana kwa mambo ya kazi na pia kupata taarifa kutoka kwa huduma mbalimbali ninazotumia mtandaoni. Ingawa wakati mwingine inachosha kupokea barua pepe nyingi za matangazo zisizo za na maana bado ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kidigitali.

Kuhusu vipindi ni vya televisheni mimi hupenda sana kuangalia makala za wanyama na mazingira kama zile za National Geographic navipenda vipindi hivi kwa sababu vinafundisha mambo mengi mapya kuhusu ulimwengu tunamoishi na jinsi viumbe mbalimbali wanavyoishi mwituni. Pia mimi ni shabiki mkubwa wa michezo, hasa mpira wa miguu. Kila wikendi mimi husubiri kwa hamu kuangalia mechi za ligi mbalimbali duniani. Inanisisimua sana kuona timu ninayoshabikia ikicheza na kushinda. Wakati mwingine, mimi huangalia habari za usiku ili kujua kinachoendelea nchini na duniani kote. Kwa ujumla televisheni ni njia nzuri ya kupata burudani na elimu kwa wakati mmoja nikiwa nyumbani, nimepumzika baada ya kazi siku nzima.

Ninapokuwa na mgogoro na mtu, jambo la kwanza linalofanya ni kujaribu kutulia na kuto zungumza nikiwa na hasira. Mimi ninaamini kwamba hasira inaweza kusababisha mtu kusema mambo ambayo baadaye ata yajuta. Kwa hiyo, mimi hupendelea kuchukua muda kidogo wa kupumua na kufikiria kabla ya kuanza mazungumzo ya kutatua tatizo. Baada ya kutulia, mimi hujaribu kukaa chini na huyo mtu ili tuzungumze kwa amani. Mimi hupenda kusikiliza upande wake kwanza ili nielewe kwanini naona mambo tofauti lengo langu. Huwa si kushinda marumbano, bali ni kupata suluhu ambalo. Itatuacha sote tukiwa huru.

Hili ni swali gumu kidogo kwa sababu siasa ni mada yenye hisia kali sana. Kwa upande mmoja mimi huona ni muhimu kufuatilia siasa ili kuelewa jinsi inchi yetu inavyoongozwa na jinsi maamuzi ya viongozi yanavyathiri maisha yetu ya kila siku. Kupitia siasa tunaweza kujifunza kuhusu uchumi sheria na haki za kijamii. Hata hivyo sipendi kuzungumzia kuhusu siasa wakati wote, hasa tukiwa na marafiki au familia wakati wa kupumzika, mara nyingi mazungumzo ya siasa husababisha marumbano na mifarakano kwa sababu kila mtu ana msimamo wake na imani yake. Mimi hupendelea kusikiliza maoni ya wengine kwa heshima bila kuanzisha ubishi.

Mimi hupenda sana kutumia muda na familia yangu kwa sababu hao ndio watu wa muhimu zaidi maishani mwangu. Njia tunayopenda zaidi kutumia muda pamoja ni wakati wa chakula cha jioni. Hapo ndipo tunapokea zote mezani. Tunakula chakura kizuri na kusimuliana jinsi siku yetu ilivyokua. Ni wakati wa furaha na kicheko tele. Pia kila mwisho wa mwezi nimi na familia yangu hupenda kuenda nje kwa ajili ya matembezi. Wakati mwingine tunaenda bustani kufanya pikiniki au tunaenda kutembelea ndugu zetu wanaoishi mbali. Hili inatusaidia kuimalisha upendo na umoja wetu kama familia.

Kupanga wiki yangu ya kazi ni jambo muhimu sana ili niweze kutimiza marengo yangu bila msongo wa mawazo. Kawaida mimi huanza kupanga wiki mpya siku ya jumapili jioni. Mimi hutumia kijitabu kidogo au programu kwenye simu yangu kuorodhesha kazi zote muhimu ni nazopaswa kukamilisha kwanzia jumatatu hadi ijumaa. Mimi hupenda kwanza na kazi ngumu zaidi asubuhi wakati akili yangu ikiwa bado ni ina nguvu na uchangamfu. Pia mimi huweka muda maalum wa kupumzika na kupata chakula cha mchana ili nisije nikachoka sana katika siku. Kupanga muda wa baruapepe na mikutano pia kunanisaidia kutopoteza muda mwingi kwenye mambo yasiyopangwa. Mwisho kila siku mimi hupitia orodha yangu kuona nimefanikiwa nini na nini kinapaswa kuhamishwa siku inayofuata.

Mimi utumia muda mwingi kutazama video mtandoni kwa ajiri ya burudani na kujifunza mambo mapya. Sehemu ninayotembelea ni YouTube kwa sababu kuna kila aina ya video kwanzia mafunzo ya mpishi teknolojia hadi habali za hivi punde. YouTube inanisaidia sana pale ninapotaka kuelewa jambo fulani kwa undani zaidi. Pia mimi upenda kutumia mitandao ya kijamii kama Instagram na TikTok.

Mawasiliano na wafanyikazi wenzangu ni sehemu muimu sana ya kazi yangu ya kila siku. Kawaida mimi hutumia njia mbalimbali kulingana na uharaka wa jambo renyewe. Kwa mambo ya dharura na mafupi, nimi upendelea kutumia programu za ujumbe wa papo hapo kama WhatsApp hau, slack ambazo zitanisaidia kupata majibu haraka bila kupoteza mda mwingi. Hata hivyo kwa maswara ya lasmi zaidi na nyaraka za kazi mimi utumia barua pepe. Barua pepe ni nzuli kwa sababu inatuwezesha kuwa na kumbukumbu ya maandishi ya kila kitu tulicho kubaliana. Pia mara kadhaa kwa wiki sisi uwe hua na mikutano kupitia video kama zoom or google meet ili kujadili miradi mikubwa au kuhakikisha zote tuko kwenye ukurasa mmoja.

Ndiyo, mimi ninaamini sana katika kutoa sadaka na kushiriki katika michango mbalimbali ya kijami. Kwangu mimi kutoa ni sehemu ya malezi yangu na imani yangu, na inanipa amani ya moyo kujua kwamba nimesaidia mtu mwingine mwenye uhitaji kawaida. Mimi hutoa sadaka kila wiki ninapoenda kusali au kwenye nyumba za ibada. Pia mara nyingi mimi huchangia katika mchango ya dharura inayotokea ndani ya jamii ya au familia. Kwa mfano, kama kuna rafiki anayehitaji msaada wa matibabu au mchango wa harusi, mimi hujaribu kutoa kile kidogo ninacho. Mimi naamini kuwa umoja ni nguvu na michango hii ndiyo itatusaidia kubaki kitu kimoja, tunapopata changamoto.

Kushugulikia kazi za dharura kunahitaji utulivu na uwezo wa kupanga mambo kwa haraka. Jambo la kwanza ninalofanya, linapotokea jambo la dharura ni kutathmini uzito wake likilinganisho na kazi nyingine. Ambazo tayari nisha zifanya. Mimi hujiuliza jee jambo hili linahitaji kutatuliwa kwa sasa hivi au linaeza kusubiri kwa dakika chache.

Kuhusu unywaji wa maziwa, mimi ni mpenzi mkubwa wa maziwa tangu nilipokuwa mtoto mdogo. Mimi huamimi kuwa maziwa ni muhimu sana kwa afya ya mifupa yetu kwa sababu ya madini ya kalsiamu. Kawaida mimi hupenda kunywa gilasi moja ya maziwa ya moto kila siku kabla ya kuenda kulala kwa sababu inanisaidia kupata uzingizi nzuri na utulivu. Pia mimi hutumia maziwa sana asubuhi ni napo tayarisha kufungua kinywa napenda kuweka maziwa kwenye chai yangu na kwenye uji ili kuongeza ladha na vipiruputisho. Wakati mwingine mimi hupenda kunywa maziwa ya baridi hasa wakati wa mchana ukiwa na joto kali kwa sababu yananipa burudani ya kipekee.

Kupumzika ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu inanisaidia kurudisha nguvu baada ya siku ndefu ya kazi. Mimi huamini kwamba hii huwa ina tija ni razima mwiri wa na akiri vipate mda wa kutosha wa kutulia. Kitu kinachonifanya nitulie zaidi ni kusikiriza mziki mwanana au kusoma kitabu nikiwa nimekaa sehemu yenye hewa safi. Kama tunavyozungumuza awali, wakati mwingine mimi hufanya mazoezi ya yoga au mediation ili kusaidia akiri yangu kuwacha kufikiria mambo mengi ya kazi. Nilianza kujifunza njia hizi za kupumzika mwaka jana na zimenisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo, mimi hupenda sana kucheza na watoto kwa sababu wana nishati nyingi na furaha ya kweli ambayo inatumbukiza. Ninapokuwa na watoto mimi hujiisi kama nimerudi kwenye utoto wangu mwenyewe. Mara nyingi mimi hucheza nao michezo raisi kama kujificha na kutafutana au wakati mwingine tunacheza mpira wa miguu inje kwenye bustani. Watoto wana uwezo mkubwa kufikiria na kuunda hadidi za kusisimua. Kwa hiyo, nimi hufrahia pia kukaa nao na kusikiriza mawaza yao. Huwa tunajenga vitu kwa kutumia michezo ya blocks au tunachora picha mbalimbali kwa pamoja. Mimi hii ni njia nzuri ya kuimarisha mahusiano na wadogo zangu au watoto wa ndugu zangu.

Usalama wa nenosiri ni jambo ninalochukulia kwa uzito sana ili kulinda taarifa zangu za siri mtandaoni. Njia ya kwanza ninayotumia kuweka nenosiri langu salama ni kuhakikisha kuwa nenosiri lenyewe ni gumu kukisia. Mimi situmii maneno rahisi kama jina langu au tarehe yangu ya kuzaliwa. Badala yake mimi huchanganya herufi kubwa, herufi ndogo namba na alama maalumu. Pia mimi nina utaratibu wa kutotumia nenosili moja kwenye akaunti tofauti. Hii inamaanisha kuwa kama akaunti moja itavamiwa nyingine zitabaki salama. Ili nisiyasahau wakati mwingine mimi hutumia programu maalum za kutunza nenosili ambayo yamefungwa kwa ufunguo mmoja mkuu.

Kinapotokea swala la rangi za kuta za chumba mimi upendelea sana rangi zinazoleta utulivu na amani. Chaguo langu lakonza ni rangi ya krimu hau nyeupe ilio vivia. Sababu ya kuchagua rangi zini kuamba zinafanya chumba kionekane kuwa kikubwa. Zaidi chenye mwanga mwingi na safi wakati wote. Rangi hizi pia ni raisi kuzionesha na zamani za aina yoyote hile. Kia mimi upenda rangi za bluu ya bali kwa ajiri ya chumba cha kulala. Blue ni rangi ambaye ina ajulikana na kusaidia akili kupumzisha na kupunguza msongo wa mawazo.

Baada ya siku ndefu yenye kazi nyingi, mimi hupenda kupumzika kwa ajiri kwa njia rahisi sana. Kwanza kabisa nikifika nyumbani mimi hupenda kunywa kikombe cha chai moto huku nikisikiliza mziki laini kutuliza akili yangu. Pia mara nyingi mimi hupenda kukaa inje kwenye hewa safi au kusoma kitabu.

Kwanza kabisa, ninapoanza kazi ya asubuhi mimi hupenda kupanga meza yangu na kuhawakikisha kila kitu kipo mahali pake. Baada ya hapo mimi ukagua barua pepe zangu na kuandika orodha ya mambo muhimu niapasa kukamilisha kwa siku hiyo. Pia sipendi kwanza kazi bila kunywa kikombe cha kahawa au maji. Kwani inanisaidia kuwa na nguvu na umakini zaidi.